Wakati wa mapumziko, huwa mara nyingi napenda kulala au kutumia simu yangu. Pia ni wakati ambao napata chakula au kusikiliza mziki au kuangalia movie. Inatigemea na mazigira ndakayo kuwepo. Kama ni kazini, huwa napenda kupigia story na wafanyi kazi wenzangu na kujadiriana au kutunakula.

Napenda kutembelea mbuga za wanyama, kutembelea sehemu ambako kama pwani, ambapo mtakaa, nitatulia, mawazo yangu y takua, hayajaingiliwa na kitu chochote pia. Napenda kutembelea sehemu ambapo wanauza vitu mbalimbali vipya kama nguo, fursa mbalimbali hivo.

Napenda arufu ya chakula. Asa asa, arufu ya chakula cha nyama ya kuku au nyama ya ngombe ambyo iko chukuchuku au yu yo kaangwa. Huwa nahisi, mara nyingi ninapokuwa napika chakula hiko. Nikipata arufu ya chakula hiki hunikumbukisha maisha ya nyumbani, chakula kilivo kuwa kitamu na kiniparanya. Nikipata harufu hiyo, uwa najisikia furaha sana, majisikia mwenye kufurahia kwa kwezi. Na mwenye kuhisi, ham ya kupata chakula hicho, nitafanya juu chini mbaka nile chakula hiyo.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na familia yenye amani na upendo. Pia na utulivu. Ndoto ya pili ni kuwa na uhakika wa maisha. Yaani kuwa na uchumi ambao unajitegemea bila kuwa na wasiwasi. Na ndoto yangu ya tatu natamani sana kuwa mfanyabiashara mkubwa sana sana.

Mara nyingi natumia programu ya Chrome, programu ya Google, programu ya VSLO, programu ya WPS, programu ya Instagram, programu ya Facebook, programu ya E-mail, programu ya App Store, programu ya Bible, programu ya WhatApp. Prgramu nazo ytumia mala kwa mala karibia kila siku ya maisha yangu.

Napotaka kustarehe uwa naangalia movie. Movie. Au nasikiliza muziki au naeza nikatoka na marafiki zangu kwenda kunywa semo. Pakona mziki. Tukanywa. Tukacheza. Tukarudi. Wakati mwingine huwa napenda kuwa na mpenzi wangu. Tukakaa sehemu. Tukatulia. Tukaongea. Tukabadishana mawazo.

Wakati wa likizo, huwa najistawisha katika kupumzika. Kufanya shughuli zangu ndogo ndogo za kiuchumi tofauti na shughuli za ofisini. Lakini mara nyingi pia huwa natumia kwa ajili ya kusafiri. Kuenda kuona ndugu jamaa na marafiki. Kukutana na watu ambao hatujakutana muda mwingi. Kujifunza fursa mbali mbali. Ili kuweza kusonga mbele.

Ujuzi naotakia kuimarisha ni jinsi ya kuwasiliana na watu, kujichanganya na watu, kutengeneza marafiki wapya. Ujuzi wa kuweza kutengeneza kesi mahakamani. Ujuzi katika kutengeneza maudhui mtandaoni na kuyaweka kuwa bora na katika hali nzuri zaidi.

Chakula nchokipenda zaidi, napenda ugali, napenda pia wali. Ugali na boga za majani, neza nikala na samaki, wa kanga, pia ugali boga za majani na nyama, nyama ya kukanga, au ya kuonga. Napenda pia wali, wali marage, na nyama, samaki, au chochote kile. Ila tu, marage ya sikose. Kuu, napenda sana chakula icho nakifulaia. Ivo.

Ndiyo, napenda. Napenda asali mbichi. Tena, napenda ile asali ambayo ndo kwanza wametoka kuiangua, kutoka kwenye nyuki. Huwa inakuwa tamu. Tamu sana sana sana. Napenda kuilamba. Au kuilia kwa kupitia mkate. Nipake kwenye mkate. Ninywe na chai. Ivo nafurahia. Kwa hivo. Naipenda.

Uongo, majivuno, dharao, kufoka, kalipia watu bila sababu za msingi, sipendi, na sipendi mtu anifoke, sipendi masingenyo, sipendi majivuno au ili kumbeza mtu napenda kuwa mstarabu, tuishi kwa mstarabu.

Wakati wa siku ambao huwanafanya vizuri zaidi ni jumapili. Kwa nisiku yangu ambao huwanafanya vizuri zaidi kibaati, huwa na fraha na amani. Na jumatano pia huwa nafraha. Ni siku yangu nzuri ambuwa neza nikapata vitu vizuri. Hata kuanza kazi napenda nianze jumatano. Chochote kile. Sabu hua inakua nzuri kwa angu. Sijui kwa nini lakini naipenda hiyo siku.

Sina siku sahii ambayo napenda kwenda madukani. Kwa sababu napenda kuhemea chakula changu kila siku jioni huwa kunakuwa na vyakula vingii fresh na vizuri. Lakini kama nahitaji kwenda madukani naenda ninapokuwa na uhitaji wa kununua kitu au kutafuta kitu fulani ndo nitaenda. Sina siku maalumu kwamba siku fulani lazima nitaenda madukani. Hapana. Inategemea na uhitaji na pesa.

Naeza kukwambia kuhusu manzali kutoka dilishani kwangu, siyo manzalo, ni manzali. Manzali, yaliko diisha ni kwangu, na chokiona naona, kwa sabu njubazi njubazi njubwa wa hiru, naona nyumba nyingine ya mpangaji, hakuna mti ni jengo. Sijai kupenda kutazama nje kwa sabu ni kitazama nje na kutala na jengo. Hivo, hakuna kinacho badirika nje kutoka na msimu, labda ubadirika aliaewa, juwa.

Jumamosi huwa napika Etina fua pia nafanya usafi. Naenda kazini. Nafuatilia mambo mengine ambayo naeza siwezi kuyafuatilia nikiwa kazini. Ya huwa na sio kunywa kahawa huwa napenda kuenda sehemu kwa ajili ya kupata Beer. Mambo ya kawaida nayafanya ni kufua na kufanya vitu vingine. Napenda kuwa na marafiki zangu au mchumba wangu mpenzi wangu anapokuwa weekend. Na huwa nahitaji kupumzika. Na kufanya tu kazi kama hizi. So kazi za ofisini nahitaji kupumzika tu. Kufanya kazi zangu ndogo ndogo kwa za kunipatia kipato nje na ofisi.

Napenda msimu wa mvua au simu wa mwanga kwa sababu huwa kwanza majani yanastawi, watu wanalima wanapata chakula, mambo yanakua mepesi tofauti na misimu ya juani, nivumbi, joto, mwa nanili inakua kali, jua linakua kali hata ngozi haipendezi.

Kazini kwetu hatuandai ripoti. Hapana kwa sababu ni femu. Femu nyingi hatuandai ripoti. Mala nyingi ni kazi tu za wateja, unazifanya kwa wakati, unawapelekea hivyo. Labda kupangilia mafaili na kumbukumbu zako vizuri kwa ajili. Hakuna sehemu tunaandaa ripoti.

Napenda chumba changu cha chumbani napolala. Napenda kwa sabu apana vitu vingi, pia pametulia. Kinacho nifanya nipende ni rangi na mazingira, jinsi nivo kupengila chumbachangu kimetulia. Napenda kufanya shuguli zangu kama hizi. Hizi shuguli zangu na vina kuzifanya nikuwa nimera, nimerilax. Nikiwa ndani na jisikia nimepoa, nikwa na amani na utulivu mwingi kabisa.

Mfanyabiashara bora ninaye mfahamu ni John, anaitwa John Kayange, ana ofisi ana kampuni yake inayojihusisha na ni inaitwa Aquacom. Napenda kwa sababu, ameanza kutoka chini akiwa hana chochote mpaka kufikia pale. Yani, anapitia changamoto nyingi, lakini anaweza kubalance, na kupambana, na kuvuka dhidi ya zile changamoto. Kitu nacho kikumbuka, kuna kipindi alipitia changamoto zaki uchumi, lakini hakuwahi kukata tamaa. Na jinsi anavyo pangilia mpangilio wake wa matumizi ya pesa. Kitu nilichojifunza kwake ni kufocus kwenye kitu unachokitaka. Kuto kujali kitu chochote kinachokukatisha tamaa wewe ni kuendelea kusonga mbele. Naona anafanya biashara kama mtu ambaye. Anaifanya katika hali ya juu sana, haifanyi katika hali ambayo ni ya kawaida.

Napenda nyama ya kuku, napenda pia kitimoto, napenda hizo nyama kwa kweli, napenda nyama kumechemshwa, au ilioongwa ni aina yote iei napenda, napenda pia kitu moto iliokaangwa, au ilioongwa, napenda sana hivyo vitu kwa kweli huwa najisikia vizuri.

Napenda ndizi, napenda ndizi, napenda matunda aina ya aple ndizi imbivo na maanisha. Ok, napenda nini tena, napenda nanasi, nanasi yoiva, napenda parachichi pia, napenda, napenda pia ovacado, tunda jingine nalo penda, peazi, napenda peazi, napenda papaya. Na ya penda kwasababu yanakuwa na raza, ni matamu, ni kila na fulahia. Sipendi chungwa, napenda mchenza pia, napenda, napenda fenezi, fenezi pia, napenda. Kwa ni matunda ambayo na yapenda kwa kweli nanasi.

Napenda kujifunza ujuzi si ya kutengineza content creative vizui na jisa kutumia zaidi mtandao katika maswala content creation, uzaaji wa masoko, bizaa kufikia watu wengi wa ulaisi. Napenda kwa sabu netaji kufanya biyashara na content creation na kufanya kitu kwa hali ya juu. Pia nimewai kujifunza ndiyo na nipo nafanya kaza. Ndajifunza naendelea kujifunza kutoka kwa watu wengine. Wakati ya kuanza nisha anza tayali kwa hiyo niko naendelea. Kwa hivyo.

Chakula chenye mafuta mingi, huwa kinanichosha kwa hiyo napenda chakula ambacho hakina mafuta. Lakini chakula chenye mafuta mengi kinanifanya kuwa na kichefuchefu. Napenda vitu chukuchuku, venye ladha ya ndimu, chumvi, pilipili. Hivo napenda, kwa hivyo nakuwa nakula sana na nakuwa napakula kwa bashasha. Na enjoy na kukifurahia chakula changu kwa uzuri zaidi kuliko chakula kingine chenye mafuta, hapana.

A ndiyo, nafuata matukio ya kitaifa kwa sababu huwa tunapumzika katika matukio hayo, lakini huwa pia yanatukumbusha, kafuu na kama matukio ya uhuru, matukio ya siku mbili mbali, matukio ya muungano, tunajifunza vitu vingi kupitia matukio hayo.

Naifadhi pesa kupitia pochi yangu nyumbani. Saa ingine pia naifadhi kwenye akaunti yangu ya simu. Uwa si hifadhi pesa bankini. Maybe kwa sababu sijapata ajira ambao inaeza kanilipa vizuri. Kwa naifadhi pesa zangu nyumbani au kwenye simu yangu. Ivo ndo njia ambazo mara nyingi natumia kuifadhi pesa zangu. Sina njia nyingine tofauti na hapo. Ivo, hua nafanya ivo mara nyingi kitu. Kwa na shukuru mungu inanisaidia sana kwenye shughuli zangu za kila siku. Kwenye majukumu, changamoto kuna kati napoweka pesa kwenye simu hunitia uzito zaidi kuitumia kuliko nikiwa nayo mkononi au kuweka katika kibubu ambacho, sio rahisi kutoa pesa mkononi.

Naoga mara mbili kwa siku. Naoga asubuhi, naoga na mchana, hivyo. Hivyo naoga mara mbili tu kwa siku. Hivyo naweza kuoga asubuhi maji ya baridi, usiku nikaoga maji ya moto. Na kuna wakati naoga mara moja tu kwa siku. Kwa mfano kama nimeshinda nyumbani hivi, sina kazi za kufanya. Wikendi mara nyingi huwa naoga mara moja tu. Naoga, basi siogi tena mara mbili.

Sipendi kusubiri kwenye mstari katika huduma lakini huwa inanilazimu nisubiri kwa sababu hata kila mtu anastahili kupata huduma. Lakini huwa nachukia pale naposubiri kwenye mstari halafu anakuja mtu mwingine ambaye mimi nimewahi kutangulia. Akaupata huduma kabla yangu wakati mimi nimekaa nikisubiri.

Wakati wa wasiwasi huwa natulia, natuliza akili, najitenga, lakini pia najaribu kuwaza kwa chanya na kutulia. Hivyo na kumuomba mungu, huwa naomba sana mungu. Na kufanya kila jitihada ilinifanikisha wasiwasi, jambi linalonitia wasiwasi liweze kulitatua.

Programu ya simu inayo tumika kila siku ni Chrome, WhatsApp, Instagram, phone message, pia WPS huanaitumia karibia kila siku. Kuangalia email zangu, hivo, Facebook na tumia. Programu nyingine ni programu inayohifadhi pictures zangu.

Nguvu zangu kazini ni kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana wengine ofisini, lakini pia na inaweza kuanda dokumentu kwa nzuri, inaweza kufanya risichi nzuri sana na kukua kazini kusiana natatizo au changamoto yoyote na umu kutamteji na kufanya mawasiriano na ukarimu kwa wateji.

Kabla ya kulala, huwa naoga, nikishaoga, ni sasali, nitapitia mtandao kwa njia ya simu, nitatandika kitanda changu, jioni naeka kitanda changu hivo. Nafanya shuguli zangu zingine, mdoona nahakisha nimekua nimekula, na nimekunywa maji ya kutosha. Navaa kofia ya kichwani pia.

Wakati wa jua kali, napenda tu kukaa na kutulia. Sipendi kutembea wakati wa jua kali. Nakunywa maji yangu, nakaa nawasha feni. Kwaio huzuia joto na kusikiza. Huwa natembea, endapo ni jambo linalonilazimu kutembea. Nakua sina uwezo wa kutoa na kusafili, kuchukua boda nakuwa sina pesa. Ila napenda kutulia kama nikiwa sina majukumu ya msingi ya kufanya.

Ndiyo, napenda kula samaki, mimi natokea mwanza sema huko kuna ziwa, napenda kula samaki sato, sato mchemsho, au sato, au samaki yote aliye kaangwa na kuungwa, au aliye chemshwa, nakula, napenda na nafurahia chakula hicho, sana, sana, sana. Kwa hivyo, kwa sababu sisi tumekuwa kando ya ziwa, kwa hivyo samaki ni kitoeo, kikuu, ambacho nakitumia kila mala, mala kwa mala. Hivyo katika majukumu yetu ya kila siku huwa napenda.

Baada ya siku ndefu huwa nalala tu hakuna mapumziko mengine tofauti ya hayo kwa sababu nakuwa nimechoka nalala nitapitia baadhi ya vitu vichache kwenye simu then ninalala naoga nalala ili kwa ajili ya kusubiri tena siku nyingine kuendelea na majukumu ya kazi ya kila siku ndo hivo.

Data zangu nyingi nahifadhi kwenye simu au kwenye flash. Hivyo ndyo sehemu ambazo nahifadhii data zangu. Labda data zangu za maandishi nahifadhi kwenye kartasi kwenye bahasha. Napangilia naeka vizuri kwenye begi langu. Sasa watu haribifu hawawezi kufika kwa urahisi. Nfyo jinsi ambavyo nahifadhi data zangu za msingi. Ni hivo.

Napigia picha kuringana na siku yenyewe. Sio mpenzi wa kupigia picha mala kwa mala kwa hiyo ninapokuwa na mudi ndo napiga picha. Naeza nikamaliza hata wiki mwezi sijapiga picha. Ya, lakini kuna siku ambayo nakia na mudi naweza nikapigia picha nyingi zaidi. Japokua sijawahi kuenda photoshoot nikapiga picha. Napenda picha yenye uharisia kwa uivo. Yani sijawahi kupiga picha photoshoot.

Wote siwapendi, sipendi paka, sipendi mbwa. Siwapendi kabisa wote, sijui kwanini siwapendi, lakini sipendi wanyama hao. Sijajua, japo nyumbani nimekua nimeona paka, nimeona mbwa, sipendi. Yani, naona tu, hawana nafasi kwenye maisha yangu bora, nimefuga kuku. Nimefuga ngombe, kitu ambacho naweza nikakila. Siwezi kufuga kitu ambacho siwezi kukila. Ivo.

Inategemea na chakula, ninachotamani kula kwa siku hiyo. Kama natamani kukula chips, nitaenda katika sehemu poa na, semu ambao najua hapa nikitengenezwa chips ntaenjoy. Nataka ugali nitaenda sehemu ambapo najua hapo wanapika ugali mzuri na mboga ambayo ninaitaka. Lakini kama nahitaji nyama ya kutengenezwa, sehemu nyingine nitaenda, kwa huwa naenda kula sehemu nje na nyumbani. Mara nyingi pale ninapohitaji chakula, lakini mara nyingi nikiwa nimetolewa out. Sana sana napenda kununua chips nje na nyumbani, sipendi.

Kupigia kula inategemeana. Mara nyingi huwa sipigi kula. Kura kuna wakati nilikuwa napiga kura. Enzi za nyuma. Lakini kwa sasa uongozi na uchaguzi hupita. Ukiwa wa haki. Wala haukua mzuri nchini Tanzania. Kwa sababu kwa ni uongozi wenye ni uchaguzi kulikeji kuu ambao unaamini unenda kuibiwa kula zako. Kwa hiyo si kupiga kula kabisa. Kitu ambachokimenikatisha tamaa.

Hapana sipendi maua. Sipendi kabisa kwa sababu ni kitu ambacho huwa naona kwangu hakina thamani kwenye maisha yangu ya kila siku. Yaani naona siwezi kukila, siwezi kukifanya chochote. Ni just tu mapambo na baadaye yananyaa sipendi maua kwa kweli. Ni bora mtu alete hata zawadi ya pipi. Naweza nikala ila siyo maua I don't like it. Sipendi.

Napenda langi ya bluu au langi ya nyeupe. Nyeupe? Eee, nyeupe inaowaka ya langi iwe ya mafuta. Zisiwe izi langi a mbazo sioza mafuta. Ya au, ikikua pia ya pinki inakua ni nzuri au iwe langi ya njano. Langi ya njano pia inakua nzuri kwa upande wa nyumba. Niliwaii kuona mtu sehemu fulani amepaka langi ya kijani. Niliona pia inapendeza japo sikuipenda sana ko kwa ngu mimi napenda nye upe ya kwanza. Zinafata izo langi zingine. Pia pinki inavutia sana sana sana kwangu. Yeah, inakuwa kitu kinakuwa kiko vizuri kabisa.

Napenda kazi peke yako au na wangine? Napenda kufanya kazi peke yangu baadhi ya kazi lakini mara nyingi napenda kufanya na watu wengine ambao wana uzoefu zaidi au mtu ambae anajua kitu fulani kwa sababu tunapofanya watu zaidi ya mmoja kazi inakuwa na maana tunashirikiana kwa urahisi tunafanya kazi inakuwa rahisi na inakuwa ni sehemu ambayo haibowi. Lakini kuna kazi zingine spendi kapisa mtu aniingilie, kwa mfano kama nikiwa nafanya kazi ya kufundisha AI huwa sipendi nipate mtu amenipigia amenifanya kitu chochote, napenda niwe peke yangu. Ko inategemeana aina hiyo ya kazi. Inakuwa hivo kuwa mnabadilisha na mawazo maisha yanaenda.

Tukio muhimu katika maisha angu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa. Huwa napata surprise nyingi kutoka kwa watu nawapenda. Kwa hiyo watu wengi hunifanyia sherehe, wengine zawadi, kunifanya nijihisi na furaha, pale napoona kuna watu wananidhamini katika maisha.

Ndiyo, napenda kula vyakula vipya, lakini viwe vyenye kuvutia. Siyo vyakula ambavyo, siyo vinatoka kwenye wanyama ambao labda mimi najua wana sumu kali, au vyakula ambavyo havivutii kabisa. Vyakula sijui mara vimechimbwa kama mizizi ya miti, vyakula havieleweki hapana, napenda ndiyo, kula chakula kipya, lakini kiwe ni chakula ambacho kinaeleweka. Siyo chakula kile mradi umekula chakula kwa kweli hapana. Kwanza mtu anapenda kujaribu vitu vipya ambavyo havina manufaa. Kila mtu anapojaribu kitu kipya, natamani kiwe kizuri. Siyo nijaribu kitu kipya tu kwa sababu labda najisikia kujaribu kitu kipya hapana. Napenda kujaribu chakula kipya, lakini kiwe kinavutia, na kiwe kinaeleweka hicho chakula. Kisiwe chakula.

Fijisi ninavyolinda falaga yangu mtandaoni. Kwa kusaini hivyo kwamba hizo agreement za zuko ipo mtandaoni. Lakini pia huwa si posti mambo yangu binafsi mtandaoni. Maayu huwa na share kila mbacho watu hawanatikiwi kukipata kutoka kwangu. Huwa si shape vitu yangu vya msingi mtandaoni kwa sababu najua mtandao una unatunza kumbu kumbu miaka na miaka hivyo.

Nakungwa chai kwa sabu naipenda. Kahawa huwa ni chungu. Chai huwa naiandaa kwa kuweka sukari na kuikanga kidogo badaye uekewa maaji. Naeka viungo kama hiriki, tangawizi, karafuu na mdarasini. Ya ndo vitu ninavyoviongeza ndani yake. Napenda kunywa chai ninapokuwa nyumbani. Ile ya kutengeneza mwenye hata kazini pia nakunywa chai ya maziwa kwa kununua lakini. Mmmh bila kinywaji hicho, mchanganyo wangu wa chakula tumboni huwa haui vizuri na sipati hicho kwa wakati.

Malengo nahitaji kufanya kazi yangu kwa ufanisi kwa ubora na kukua ili niweze kushindana ki nchi na niweze kuwa besti katika eneo ambalo. Nalifanyia kazi niweze kuwa bora na hata watu wengine wanapofika jina langu liweze kukua na kujulikana. Hivyo, unahitaji kufanya kuwa serious sana.

Uzoefu niliowai kupata wa kushangaza, niliwai kuenda kutembelea sehemu ambapo jiwe la mwanza linakaa alamaya mwanza, ilikuwa ni kwenye maji, kwa hivyo nilishangaa, nilifurahia pia, sikumbuki kamakuna kitu kingine kiliwahi kunishangaza, vipo vingi lakini sikumbuki.

Na kulinda mazingira, hasa sawa tunajitahidi kutokufanya shughuli karibu na vyanzo vya maji kama visima. Sababu huku tunatumia pia visima, kuvisafisha. Hivo pia tunajitahidi kutotupa taka ovyo, huwa tunaeka taka katika mashimo, marefu, hivo.

Hali ya hewa ya leo ilikuwa ni jua, joto, yaani jua likuwa lina piga jamani. Nakuwa tuni mevaa ka waida, niliva surwari yangu na brausi nye pesi. Hapa na sipende hali ya hewa hii. Sijui nifanye nini lakini huwa siipendi, mana sio ni hataka ma ina faida kwa kweli kwenye maisha yangu.

Mfereji wa TV naofuatilia nafuatilia atham. Huwa napenda kuangalia atham mbili na atham moja TV TBC huwa naangalia East Africa naangalia hivyo kwa ajili ya kupata habari na vitu vingine michezo, burudani. Hivyo.

Sielewi, lakini naeza kusema kwamba Android. Napendelea android sipendelei mfumo wa Iphone. Napendelea Infinix. Ni best brand ambao naikubali na naipenda. Hivo, kila mtu ana brand zake kuna wengine wana brandi hii brandi hile. Naipenda kwa sabu ni imara. Naitumia kwa miaka mingi. Inahimili hali zote. Hali zote. Yaani kwa sisi ambao tuna shughuli zenye mikiki mikiki. Tunaododosha si mara kwa mara. Si mbora sana kwetu.

Ndiyo napenda kupika. Napenda pia kujifunza vyakula mbali mbali vipya vya kupika. Kwa hiyo huwa nafuatilia channel au akaunti mbali mbali zinazojihusisha na mapishi. Napenda kupika chakula kitamu chenye ladha amabacho kinavutia amabcho mtu anaweza akasubiri kwa hamu akipata na kukila.

Ninakipawa cha sauti nzuri, ninakipawa cha kumshauri mtu, nikimshauri mtu ananielewa. Nina kipawa cha kutoa mawazo yaani kubuni vitu vipya. Hivyo ndo vitu ambavyo navitambua ni vipawa nilivonavyo. Mwenzi Mungu kanijalia.

Napenda langi nyeusi, ina nikumbusha utulivu, na miliki vitu vingi kwa langi nyeusi, kitanda changu ni cheusi, nguo nyeusi, viatu vyeusi, pochi nyeusi, mabegi yangu ni meusi, hata mithadangu, asilimia ya vitu vingi, vinarangi nyeusi, naiona rangi hii ndani kwangu, na kunifanya nihisi kwa utulivu, na amani.

Nguo nazopenda kuvaa ni za kike, zinaachana. Napenda kuvaa suruali na kuingia ofisini kwenye kazi zangu. Suruali ambazo ni official kwa ajili ya watoto wa kike. Lakini, napenda kuvaa suruali pia nikiwa natoka. Wakati mwingine mimi top yangu inahitaji nivae gauni. Napoenda kanisani nahitaji nivae gauni au sketi. Isipendi kuvaa sketi. Kwa huo nguo zangu nyingi ni magauni surwali.

Lugha gani ungependa kujifunza? Ningependa kujifunza kifaransa. Napenda the way wanavyokiongea. The way kinavyokua. Na ningependa kujifunza kifaransa. Ndo lugha ambayo ningependa kujifunza kifaransa. Niliwahi kujifunza kidogo maneno yake. Napenda the way wanavyoongea, napenda kuongeza lugha hii kwa ajili ya matumizi mengine. Lugha nyingine ni kijapani. Sababu napenda sana nchi ya Japani. Hivyo nitajifunza kijapani siku moja na mimi nikijue vizuri.

Sijaelewa kwamba ninasasisha vifaa vyangu mara ngapi au ninasafisha. Nikiwa na maana ya kusafisha, inategemeana. Sasa sijajua ni kifaa gani, lakini huwa navisafisha kwa wakati. Kama nyumbani kwangu, nasafisha mara nyingi. Karibia kila siku, jioni. Haya, vifaa vingine vina tegemeana kwa kweli. Siwezi kusema ni mara ngapi kwa muda gani.

Sipendi kucheza, ila napenda kutazama mchezo kokuna baadhi ya mchezo ambayo huwa naitazama. Kama mchezo ya magari kufukuzana, mpira wa miguu mara moja moja. Japo kuwa sio mpenzi hata pia wa kutazama michezo hivo. Huwa wanaangalia, nikikuta watu labda wanaangalia. Lakini mimi kama mimi siwezi nikaka nikaenda kutazama mchezo mimi kama mimi.

Mara nyingi huwa nasikiza nyimbo za bongo flavor tofauti na hapo, nitasikiliza kwaya. Kwaya za kisabatu. Ni miziki ambao huwa naipenda. Yaani kama kwaya, huwa zinanifanya nakuwa karibu na mungu. Zinanipa uwepo. Nahisi baraka. Hivo. Ndo vitu ambavyo navipenda kwa kweli. Nyimbo ambazo napenda kusikia. Lakini pia napenda bolingo, bendi, na nyimbo zingine mbalimbali.

Mimi nafanya kazi ya msaidizi wa kisheria, katika ofisi ya mwanasheria. Eeh, nimechagua njia hii kwa sababu nilikuwa naipenda. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa napenda hivo na subiri kuwa mwanasheria pia wakili. Ninachokipenda kuhusu kazi hii ni kwamba namsaidia mtu kutoka kwenye changamoto. Nawagusa wale wasiokuwa na watu wanaweza kuwasaidia. Katika kazi hii sipendi kubadilisha. Napenda kuendelea na hii kazi yangu.

Hapana sipendi kusilikiza redio. Ila, ninapokuwa labda kwenye usafiri wa pamoja. Mwingina akiwa anasikiza nitasikiza au nikipita sehemu ya kuta wanasikiza. Na sina issue yoyote ya kufanya. Basi nitakaa, mi nitasikiliza. Siyo kwamba sipendi uwazuie. Lakini sipendi kusikiliza kitu ambacho sikioni. Hivo, huwa sipendi kwa kweli.

Sina latiba maususi kwamba kwa mwaka naenda hospitali marangapi. Sina bima kwa huo naenda hospitali pali napo umwa. Eee, nikiumwa ndo nenda hospitali. Kwa kwa mwaka ukisha sijaumwa, sikanyagi hospitali. Ivo, yani inatigimea na hali yangu ya kiafya. Lakini sina kasombo ya ta, labba kila mwezi nikache kiafya yangu. Siwezi kwa sabu sina bima. Nakipato changu akitoshe.